Keki ninayo ipenda haswa niseme napenda kadhaa lakini naweza kutaja tu niseme keki ya chocolate lover. Ninaipenda sana kwa sababu ya kio cha chocolate kinachomwagika ndani unapoikata. Inanasa sana hasa wakati unaikula ikiwa moto na ice cream baridi shadidi.

Bila shaka, napendelea viatu, vya ngomas, ama tuseme kwa lugha ya kimombo, sneakers. Ya, na, zaidi nikienda sana katika brands ninazopenda, niseme Nike na Adidas. Kwa kawaida, napenda hivi viatu kwa sababu ni vyepesi. Na huwa, unaweza tumia kukuvisafisha ni rahisi, alafu ni vyepesi, tuseme tu hivyo.

Kwenye ukuta wa chumba, napenda rangi ya bluu nyepesi. Ama kwa kimombo tuseme light blue. Bluu nyepesi inaleta hisia ya utulivu na amani. Ninayo ipenda sana. Na pia ni nzuri kwa nyumba. Na tuseme chumba cha kulala haswa. Na tuseme labda kama si bluu chepesi, niseme ni kijani chepesi. Ama ile lugha kimombo tunaita sage green. Rangi ya asili, inayowasiliana na mimea kabisa.

Kwa kawaida, huwa sivai miwani. Lakini mara kwa mara, ama tuseme mara moja kwa wakati. Huwa navaa miwani ya jua, kulinda macho, kutokana na mwangaza wa jua wakati jua ni mkali. Hiyo tu lakini kwa kawaida, nime naposoma, nikwa ndani ya nyumba, huwa sivai miwani.

Naam, ndiyo, niseme ndiyo napenda kuogelea, ni kwa sababu kuogelea, niseme ni mazoezi fulani ninayofanya wakati naogelea, na kuogelea ni mzuri na unafurahisha, hasa wakati wa joto, kuogelea, nikiogelea wakati wa joto, hunisaidia kupoa, na kusikizia, nikiwa mzima, baada kupigwa na joto sana, asante.